Je, unapenda chakula kitamu? La kwanza kabisa, chakula kitamu ni nini? Chakula kitamu ni aina ya chakula chochote ambapo ambacho kina ladha. Latha inayovutia na inayomwezesha mtu kufanya ale vyakula hivyo kwa wingi. Naam tukingia kwa chakula kitamu. Mfano wa vyakula vitamu ni kama vile wali, nyama, chapati. Na sana sana huliwa katika nchi za Aflika nchi nyingi za Aflika hupenda vyakula kama vile nyama wali na vyapati. Chakula hichi huwa tamu na hupendwa sana na watu kwa ladha yake vile hunukia Naam chakula hicho pia kinapendwa sana sana.

Naam je umiwahi kuona bahari, bahari ni nini? Bahari ni eneo kubwa lililojaa maji, maji sana sana maji ya chumvi bahari hupatikana sana sana katika mikowani mifano ya bahari ni kama vile, bahari ya tiki, bahari hindi, bahari nyeusi, bahari nyekundu bahari hizi sana sa sana sana maboti ndo ndio yanyaotumika katika bahali hizi katika usafilishaji na wavitu kutoka, tusemi kutoka nchi moja, hadi nchi nyingine bahari huwa ya maana sana kwani huko ndiko wanyama wengi huishi, wadudu Pia, pia.

Naam asanti kwa swali hili unapenda shati au tishati la kwanza kabisa shati na tishati Kuna tofauti yoyote kati ya hizi vitu mbili Shati na tishati zote ni aina za nguo Shati ni nini? Shati ni aina ya nguo inovaliwa yenye mikono milefu na tishati ina mikono mifupi hizi ni aina za nguo kulingana na mimi, mimi napenda shati. Shati ni lenye, mikono, milefu. Mbona napenda shati kushinda tishati? Sana sana shati ukivaa wakati kuna balidi inasaidia mtu, balidi isikudhulu Pia unapoenda mahali kuna tuseme mahali kuna wadudu wakali ama wadudu wanaweza kudhulumu Shati linaweza kukusaidia usidhulumiwe ambayo ni kushinda tishati Kwa hivyo shati ni nzuli kushinda tishati kulingana na mimi.

Naam, chakula gani unachopenda kula jioni? Kulingana na mimi, chakula ninachopenda kula jioni ni ugali, ugali, mboga na nyama. Mbona napenda chakula hichi kula jioni? La kwanza kabisa, ugali inampa mtu nguvu, nyama huumpa mtu proteni na mboga huumpa mtu damini ambayo inasaidia kupigana na magonjwa. Tukianza na ugali, ugali huumpa mtu nguvu ya kuweza kufanya kazi ama huumpa kwani mtu hulala kwa masaa mengi wakati wa jioni, wakati wa jioni sana sana hutumika kupumzika. Na kwa hivyo unafaa ule chakula cha asilia ama chakula kinachoweza kukusaidia ama kinachoweza kukaa tumboni mwako kwa masaa mengi ama kwa muda mrefu Kwani unapopumzika wakati wa jioni sana sana mtu kuchukua masaa kutoka masaa matano hadi masaa nane ama kulingana na kazi unayofanya Je, mbona napenda chakula hicho? La kwanza kabisa kwa vile nilivyosema kuhusu ugali, ugali humpa mtu nguvu. La pili, nyama humpa mtu proteini proteini huweza kusaidia mahali palipo haribika kwenye mwili wako huweza kusaidia kujenga mwili na vitamini husaidia kupigana na magonjwa magonjwa yanayoweza kukudhuru Asanti sana.